Ndiyo napiga kura. Mimi nimepiga kura kwa kutoka mwaka wa 2014. Hiyo ni mara kama 3 ama 4 hivi. Nimependa kupiga kura kwa mtu ambaye anapenda maendeleo. Ambaye naamini atabadilisha maisha yangu kwa kuleta maendeleo katika constituency ama kitengeo changu cha kupiga kura.

Muziki ninaosikiliza mara mingi ni muziki wa gospel. Mimi hupenda kusikiza muziki wa gospel. Kwa kuwa unanipea moyo wa kuendelea kufanya kazi, kuendelea kuishi vizuri na jamii yangu. Inanipea moyo wa kumpenda mungu na kumpenda kuwapenda majirani. Haswa gospel ambayo jina ni tiya motisha katika kazi yangu katika kuzidi kumpenda bwana.

Mimi sina bustani, lakini ukulima wa bustani ni jambo ambalo ninge penda sana kulifanya. Ninge kuwa na bustani yangu, ninge panda vile vitu kama suku mawiki, vitu kama nyanya, vitu nguu. Kwa hivo, ninge najua ninapenda kulima kwa undani. Ninge kuwa na bustani langu, ninge kuwa na lima.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwngine ni ajipende kidogo, asijichukie. Ningependa kumpa mtu mwingine mawaitha kuwa apende, ajiamini kwenye kazi yake haswa. Kwa sababu, asipo jiamini kwenye kazi yake hakuna mtu mwingine ambaye atamuamini. Kwa hivyo, nigependa kupea watu motisha kuwa, wajiamini kwenye kazi yao na wajipende kiasi.

Wakati wabaridi kali mii mimi hupenda kuvaa sweta, mimi hupenda kuvaa kofia na nguo ambazo zitanipa joto. Mimi sipendelei sana kukaa nje wakati wabaridi na vitu vyakula ambalo napenda kula ama chai ni kama chai napenda vitu moto moto na si vitu baridi.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ama vile kofi. Napenda hivi vitu kwa sababu zina zinafanya nisisimke, zinafanya mwili wangu kuhisi ni kama umeamka, ni kama una, nauamsha mwili wangu, napenda kwa sababu vile zitanifanya nikae macho kwa asubuhi hiyo haswa ninapotoka usingizini.

Mchezaji bora kwenye mpira wa kikapu anaitwa Steph Curry. Huyu ni mchezaji ninayependa zaidi nampenda mchezo wake. Huku haswa ule wa kurusha mpira kwenye umbali. Anapenda sana kurusha mpira wa kikapu kwa umbali na mpira bado waingia kwenye neti ya basketboli. Napena kumwona akicheza haswa kwenye finali ambapo anafunga mabao nyingi sana yenye maksi tatu ama ina pointi tatu.

Chakula ninachopenda mchana kukula ni chakula cha mayai na ugali. Ninapokula chakula hiki, mimi huhisi nimeshiba kwa muda mrefu, kama saa, kama matatu, ama manne. Napenda chakula hiki kwa sababu ni chakula ambacho naeza tengeneza kwa haraka na pia kinapatikana kwa urahisi kwenye duka haswa mayai.

Ningependa kutembelea Istanbul, nji ambao ulioko uturuki. Ni nji unawochanganya historia za zamani na historia za kisasa chakula chake. Unapuangalia kwenye YouTube ni chakula kizuri na pia kina mandhari ya kuvotia. Ningependa sana kuona jinsi utamaduni ni tofauti zinavyoishi pamoja huko mji wa Istanbul.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole nimepata kuwa ni rahisi hayo na hauchukui muda mwingi kufungua simu nikitumia mfumo wa vidole na pia mfumo huu unanipa uhakika zaidi wa usalama wa simu wa simu yangu kuliko kutumia pin.

Naam ndiyo, napenda kula popcorn. Popcorn ni chakula ambacho. Kina nifurahisha sana. Haswa ninapotazama filamu. Ninapenda popcorn. Yenys chumbi kidogo kuliko ile ina utamu. Ni chakula chapesi na hakichoshi. Pia ni raisi kuqandaa nyumbani.

Niliamuka saa sita mchana baada ya kufanya kazi hadi asubuhi karibu saa moja. Baada ya kuamuka nilikagua barua pepe za kazi zilizo salia usiku uliopita Pia nilifanya kazi zote mchana kama vile kuosha vyombo na pia kufanya kwa kazi ambayo niliyokuwa nayo Baadae kama saa kumi na moja jioni hivi Nilichukua mapumziko na nikaenda kwenye chumba cha kufanya mazoezi Sikula kichiku si kitu yoyote Leo hadi jioni.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni kuungana na familia. Tunahua tunachinja mbuzi na kisha tunawaleta waote pa moja. Kama vile mashangazi maanko zangu mabinamu ambao tunashiriki kwa mlo huo. Kila mtu anapumzika na kufurahia chakula kwa pa moja. Na inanifanya nijiskie furaha na mashik kwenye mashika mano ya familia yangu.

Ndiyo mimi hununua vitu kwa kutumia simu, lakini si napenda kujiepusha sana kwa kutumia njia hii kwa sababu ya kununua vitu kwa ghafla, vitu ambavyo sivihitaji. Kwa hivyo, ili kuepuka hili, mimi huwa najipanga kwanza na kile ni nachohitaji na hii inanisaidia kudhibiti pesa zangu vizuri. Pia napendelea vitu kununua kwa simu vitu ambavyo ninavyovihitaji kwa dharura na sio vitu vya burudani tu.

Zawadi mzuri nimewai kupokea ni kutoka kwa mama yangu Alinipea pesa mwezi wa januari mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, ili kununuwa kompyuta yangu ya kwanza Nilitumia kompyuta hiyo kujifunza kazi za mtandao na ilinisaidia sana kupata ujuzi wa kujitegemea Hii zawadi ambayo nilipewa Inanikumbusha upendo na msaada wa mama yangu.

Zoea nzuri nililojenga ni kuenda kwenye chumbo cha mazoezi kila siku na limenisaidia sana kuwa na afya na nguvu mwilini. Limenipa nidhamu na uthabiti kwa sababu ya zoea hili na pia linanifanya nijisikia vizuri kiakili na kimwili.

Ndiyo, napenda kula samaki, ni chakula chenye hafya na chenye protini nyingi. Napendelea hasaa kama kimechemishwa ama kukaangwa na kidogo, na pia kama ninapenda kukila kikiwa na ugali. Hunilisha na kunifanya nijisikie mzima mwilini, pia hunikumbusha chakula cha familia na marafiki.

Mimi hupenda sana kuandika kuliko kuongea, kwa sababu kuandika kunanipa muda Wakufikiria jambo kabla la kulisema ama kuliandika inanisaidia pia kuchagua maneno yangu vizuri bila haraka yoyote Ukiangalia kuongea wakati mwingine kunaweza kufanya usema jambo usilo limaanisha Ndiyo maana kuandika hunifanya nijisikie huru au makini zaidi.